Likizo yangu ya ndoto ingekua katika visiwa vya maldilves au zanzibari. Ningependa kukaa kwenye kanyumba kadogo. Kalicho jengewa juu ya maji ya bahari ya rangi ya blue. Mimi nikiamka asubuhi bila saa ya kengele. Ufunguwe mlango na kuingia moja kwa moja hadi bahari ni kuogelea. Nahitaji mahali ambapo sehemu haina nguvu na kelele pekee ninazo zisikia ni sauti ya mawimbi na ndege.

Napenda umbo kwa uaminifu wake sababu hakuna kitu kinachoguza moyo kama kurudi nyumbani baada ya siku ndefu ya kazi na kupokelewa na mbwa naye rukaruka kwa furaha kwamba hajaonana nawe kwa miaka kumi hivi.

Mwezi ninaupenda zaidi ni disemba sababu zinafanya mwezi huu uwe kileleni kwa orodha yangu ni mazingira ya sherehe na furaha. Kuna nishati fulani ambayo huenea duniani kote kuanzia tarehe moja ya disemba. Watu huwa wanakuwa na tabasamu zaidi na mitaa inapambwa kwa taa.